Kwangu binafsi napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali vinavyoongeza mzarifa na kunipanua fikra kwa kiasi kikubwa. Napendelea vitabu vya motisha na maendeleo binafsi kwa sababu hunisaidia kujenga, kunijenga kisaikolojia. Kuweka malengo na kuboresha mtazamo wangu wa maisha. Pia napenda vitabu vya hadithi na riwaya hasa zile zenye mafunzo ya maisha, mapenzi au changamoto za kijamii kwa sababu hunifanya nifikirie kwa kina na kuelewa hisia na na mtazamo tofauti wa watu vilevile vitabu vya elimu na maarifa ya ujumla. Kama historia au maswala ya kijamii hunivutia kwa sababu huniongeza uwelewa wa dunia na jamii. Kwa ujumla napenda vitabu, vinavyonifundisha, kunihamasisha na kuniburudisha kwa wakati mmoja.